Mazoezi yangu ya kila siku huwa hivi. Kila siku naanza na kunyoosha mwili ile tunaita stretching kwa dakika tano hadi kumi. Ivyo kuamusha misuli na kuzuhia maumivu. Baada ya hapo nafanya mazoezi ya pumzi na hii mimi hufanya kwa dakika chache ili kuweka mwila na akili sawa kabula ya kuanza siku.